Kwangu, jambo la dini ambalo ni muhimu sana ni amani na uhusiano wangu na mungu. Sio tu kuomba na kuenda kanisani. Bali ni jinsi ninavyo hisi uwepo wake kila siku. Jinsi ninavyo pata amani, ndani yangu, kupitia maombi, meditations, na kutenda mema kwa wengine. Ndiyo.

Aaaa, ninapoishi ni eneo tulivu sana. Sia kelele nyingi. Kuna hewa safi na mazingira yake yanatia amani. Hasa asubuhi na jioni. Nyumba nyingi ziko kwa mpangilio na watu wanaishi kwa utulivu. Kila mtu na shughuli zake. Ndiyo.

Mimi napenda kula wali kuliko ugali. Wali hunifirahisha kwa sababu unaenda vizuri sana na vyakula vingi kama mboga, nyama au maharagwe. Pia ni rahisi kukula na hunipa ile hisia ya kushiba bila kunichosha sana.

Ndiyo napenda kutembea msituni napenda ule utulivu unao patikana huko sauti za ndege na hewa safi ambayo inanifanya nijisikie huru na mtulivu. Kutembea msituni hunisaidia kuondoa mawazo mengi na kunifanya nijisikie karibu na maumbile. Pia napenda kuangalia miti majani na mazingira ya asili kwa sababu vina nipa amani ya ndani. Kwa kweli ni moja ya njia ninazo zipenda kupumzisha akili na kujiunganisha na mazingira ya asili.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kila ninapoziangalia usiku nahisi utulivu na mshangao kwa uzuri wa ulimwengu. Nyota hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha, malengo na nafasi yangu katika dunia hii. Wakati mwingine napenda kukaa kimya, kuangalia anga na kuruhusu mawazo yangu yatulie, kuangalia nyota hunipa amani ya ndani na kunikumbusha kuwa kuna mambo makubwa zaidi ya yale tunayoyapitia kila siku.

Kwa kweli, sipendi sana hesabu, lakini pia sizichukii kabisa. Kuna sehemu fulani za hesabu ambazo zinaeleweka na zinavutia hasa pale ambapo yanapokuwa wazi na rahisi. Lakini, zikianza kuwa ngumu sana, nahisi kama zinachosha akili kidogo, napendelea zaidi masomo au shughuli zinazohusisha ubunifu na kujieleza kuliko kukana namba kwa muda mrefu. Hata hivyo, najua hesabu ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo, ninajitahidi kuzielewa pale inapobidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona kwamba kazi ninayofanya ina maana na inaboresha maisha yangu au ya wengine. Pia napata motisha ninapo shuhudia matokeo chanya ya jitihadi zangu kama watu wanavyo thamini au kuonyesha shukrani. Malengo yangu binafsi pia hunipa nguvu. Kujua kuwa kile hatua ndogo ninayo chukua inanipeleka karibu na malengo yangu makubwa.

Ninahifadhi data yangu zaidi kwenye simu na pia kwenye cloud kama Google Drive. Hii inanisaidia kuhakikisha taarifa zangu ziko salama hata nikibadilisha kifaa au nikikosa simu kwa muda. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi kufikia data zangu wakati wowote na mahali popote. Pia hunipa amani ya moyo kwa kujua kuwa kumbukumbu zangu muhimu kama picha na nyaraka hazipotei kirahisi. Kwa hiyo kuhifadhi data kwa njia ya mtandaoni imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Habari mtandaoni na zisomea zaidi kupitia simu yangu. Mara nyingi natumia Google au mitandao ya kijamii kama Facebook kupata taarifa za kinachoendelea hasa habari za ndani na za dunia kwa ujumla. Pia wakati mwingine natembelea tovuti za habari pia ninapo taka kuelewa jambo kwa undani zaidi. Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na ya haraka na inanifanya nijue yanayo endelea bila kusubiria sana.

Wakati ninapohisi wasiwasi, kwa mara nyingi mimi hujaribu kutulia na kupumua polepole. Kupumua kwa kina hunisaidia kupunguza mawazo mengi yanayo nijia kwa wakati mmoja. Mara nyingi mimi husikiliza mziki wa taratibu au kutafuta sehemu tulivu ili niketi kimia kidogo. Pia mimi hujaribu kujikumbusha kuwa hali nyingi hupita na siyo ya kudumu.

Filamu ninayoipenda zaidi, ni ile ambayo ina ujumbe nzito na inaguza hisia. Napenda filamu zinazofanya mtu afikirie maisha, mahusiano na maamuzi tunayofanya kila siku. Filamu kama hizo hunifanya nijisikie nimejifunza kitu kipya, au nimeona maisha kwa mtazamo tofauti. Pia napenda filamu zenye hadithi nzuri na uigizaji wa kweli. Ambazo zinaweza kunifanya nicheke, nihuzunike au nijisikie nimeunganishwa na wahusika.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipaa furaha na hunifanya nijiskie huru kuonyesha hisia zangu. Wakati mwingine naimba nikiwa pekee yangu, labda nikisikiliza mziki ninaoupenda au nikiwa nafanya shughuli za nyumbani. Si lazima iwe kwa ajili ya watu wengine, bali ni njia yangu ya kujituliza tu na kujifurahisha. Kuimba hunisaidia kuachilia mawazo na hunifanya nijisikie vizuri zaidi ndani yangu.

Napenda chai kuliko kahawa. Chai inanipa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri, hasa asubuhi au jioni. Napenda kukaa taratibu nikinywa chai. Nikifikiria au nikizungumuza na mtu bila haraka. Kahawa inaweza kuwa nzuri kwa wengine lakini kwa upande wangu chai inanipa ili hali ya amani na faraja. Ni nayo ipenda. Kwa hiyo likipewa chaguo. Nitachagua chai bila kufikiria sana.

Napojisikia jua kali kwa njia mchanganyiko. Kwa upande moja, napenda jua kidogo, kinapo waka, kinanipa nguvu na hisiya nzuri za mahali, lakini jua kali sana hunifanya nijisikia uchovu au kuitaji kutafuta kivuli mara kwa mara. Mara nyingine pia napenda kujikinga kwa kofia au mavazi ya nyepesi ili nijisikie comfort. Lakini bado neatamini ile muanga na joto wajua kwa kiasi. Kwa kweli napendelea jua linalo toa raha na nishati siyo lile linalo kuchosha mwili.

Kila siku, ninatumia zana kadhaa za dijiti ambazo zinanisaidia kushughulikia maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, natumia simu yangu ya mkononi kwa mawasiliano kupitia WhatsApp na mitandao mingine. Pia natumia kalenda na notes za kijidijitali, samahani kupanga muda na kumbu kumbu. Wakati mwingine natumia programu za muziki au burudani kama YouTube na Spotify kupumzisha na kujifurahisha. Zaidi ya hayo, mara nyingine natumia Google kupata taarifa na kujifunza mambo mapya kwa kweli zana hizi zinanifanya niwe productive, connected na kupata burudani kila siku.

Kabla sijalala usiku, napenda kwanza kutulia na kuachilia shughuli za siku. Mara nyingi naoga au navaa nguo za kulala ili nijiskie comfortable. Baada ya hapo, napenda kukaa kimya kidogo. Nikifikiria siku yangu au kushukuru kwa mambo mazuri yaliyotokea. Wakati mwingine mimi husikiliza mziki wa taratibu au kusoma kitu kifupi kwenye simu, hatimaye najiweka tayari kulala ili nipate usingizi mzuri na kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu.

Mimi sipendi kufuata timu moja kwa ukali, lakini napenda kuangalia mchezo na kushuhudia timu zinazocheza vizuri. Mara nyingi, mimi hupenda timu ambazo, zinafanya kazi kwa mshikamano, zinaonyesha ustadi, na mimi pia hufurahia mchezo bila ubinafsi. Si lazima iwe timu maarufu au kubwa, lakini ninashirikiana zaidi na zile ambazo zinanifanya nijisikie furaha na excitement wakati zinaposhinda au kuonyesha mchezo ya kuvutia. Kwa kweli, kufuata timu kwangu ni zaidi kufurahia mchezo kuliko ushindani yenye presha.

Kumbukumbu ya kutisha ninayokumbuka ni ile ya wakati nilihisi hofu sana bila sababu kubwa ya wazi. Nilihisi mwili wangu wote umenyooka, moyo wangu ukipiga haraka na akili ikijaza mawazo hasi. Ilikuwa kama siku nzima sikuishi kwa utulivu. Kila sauti au jambo dogo, lilinifanya nishtuke. Hata bada ya muda, nikikumbuka bado hisia za hofu, samahani, najitokeza kidogo. Kumbu kumbu hiyo ilifundisha kuwa ni muhimu kudhibiti hofu na kujua njia za kutuliza akili na mwili wakati wa mashida.

Asubuhi hii, niliamuka taratibu na kuchukua muda kidogo kutulia. Baada ya hapo, nilijitayarisha kwa siku, nikafanya usafi wa kawaida na nikakunywa chai ili kuanza siku vizuri. Nilikaa kidogo, nikifikiria mipango ya siku na kuweka mawazo yangu sawa kabla ya kuanza shughuli nyingine. Ilikuwa asubuhi ya kawaida lakini tulivu iliyonipa mawazo mazuri ya siku.

Wikendi zangu napenda kuzitumia kupumzika na kujitunza. Mara nyingi nalala kidogo zaidi ili kurudisha mwili nguvu baada ya wiki ndefu. Pia napenda kufanya usafi wa nyumba taratibu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Wakati mwingine natumia muda na marafiki au familia. Tukizungumza na kucheka bila presha. Pia napenda kujipanga upya kufikiria wiki ijayo na kuweka malengo madogo. Kwa ujumla, wikendi zangu ni za utulivu, kujirejesha na kujifurahisha kwa muda wangu.

Napenda kununua vitu vinavyonifanya nijisikie vizuri na kunirahisishia maisha ya kila siku. Mara nyingi mimi hununua vyakula hasa vile ninavyovipenda na vinavyonipa afya nzuri. Pia napenda kununua vitu vidogo vya nyumbani au mavazi rahisi yanayonifanya nijisikie comfortable. Sipendi kununua vitu kwa pupa, bali nachukua kile ninachohitaji au kinachoniletea furaha ya kweli. Kwa ujumla napenda kununua vitu vyenye maana na matumizi.

Ili kuweka afya yangu vizuri napanga ratiba ya kula vizuri na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia najitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kukimbia. Ili mwili wangu uwe na nguvu na unakua active. Pia napumzika vya kutosha na kulala vizuri usiku kwa sababu usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya. Zaidi ya yote najaribu kuepuka stress nyingi na kuzingatia usafi wa mwili na mazingira yangu. Kwa kweli ni uchanganiko wakula vizuri samahani, mazoezi, usingizi na utulivu wakili, unayo nisaidia kuwa na afya nzuri.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu, kusikiliza na kuelewa mahitaji ya wengine. Pia nina uwezo wa kujipanga na kufanya kazi kwa utulivu hata nikiwa na shinikizo. Nina jitahidi kuwa mkweli, mwenye kuajibika na kumaliza kazi ninazo pewa kwa bidii. Zaidi ya yote, ninamoyo wakujifunza na kubadilika, jambo linalo nisaidia kuboresha utendaji wangu wa kushirikiana vizuri na wengine kazini.

Sherehe ninayo ipenda zaidi ni siku ya kuzaliwa. Napenda kwa sababu ni siku ya kushukuru uhai na kujikumbusha safari nilio pitia hadi kufika hapo. Si lazima iwe sherehe kubwa. Hata kukaa na watu wakaribu, kucheka, kula pamoja na kutulia kuna nitosha. Pia ni muda wa kutafakari mwaka uliopita na kueka nia nzuri kwa mwaka unao kuja. Kwa kweli siku ya kuzaliwa, hunipa furaha, ya ndani na hisia ya thamani kwa maisha.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi. Naitumia zaidi kuwasiliana na marafiki na familia na pia kupata taarifa au burudani kidogo. Najitahidi nisiitumie kupita kiasi ili isinichukue muda mwingi au kunichosha kiakili. Kwangu, mitandao ya kijamii ni chombo cha kuunganisha watu, lakini pia ni muhimu kujua mipaka ili kuendelea kuwa na amani na umakini katika maisha halisi.

Kutoka dirishani mwangu, naona mazingira tulivu na ya kawaida yanayonipa amani. Kuna nyumba zilizo jirani, baadhi zikiwa na miti au mimea midogo karibu nazo. Asubuhi au jioni, naona mwanga wa jua ukigonga majengo na kufanya mandhari ionekane laini na ya kupendeza. Mara nyingine naona watu wakipita taratibu au watoto wakicheza mbali kidogo. Kwa ujumla, mandhari hiyo hunifanya nijisikie mtulivu na kunipa hisia ya nyumbani na utulivu wa kila siku.

Napenda kuenda madukani wakati kuna utulivu, mara nyingi asubuhi au jioni mapema. Wakati huo hakuna msongamano mkubwa wa watu. Hivyo inanifanya nijisikie huru kuchagua vitu bila haraka. Pia napenda kuenda nikiwa nimepanga kile ninachohitaji ili nisipoteze muda mwingi. Kwa ujumla napendelea muda ambao unanipa nafasi ya kununua kwa utulivu bila presha.

Mazingira ya kazi yanayo kuwa mazuri ni pale panapo kuwa na heshima na maelewano katia ya watu. Mawasiliano mazuri ambapo kila mtu anasikilizwa na kuthaminiwa hufanya kazi iwe nyepesi na yenye furaha. Pia mazingira yanayo kuwa safi, salama na yenye utulivu mtu anaweza kufanya kazi bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, ushirikiano na kusaidiana kazini hufanya mtu ajisikie sehemu, ya timu na kutoa matokeo bora.

Napenda zaidi kucheza michezo kuliko kuitazama. Kucheza hunifanya nijisikie nikiwa active na kunipa nguvu tofauti na kukaa tu nikitazama. Pia kucheza hunisaidia kuondoa mawazo na kunifuraia muda wangu. Ingawa wakati mwingine natazama michezo kwa burudani, bado napata furaha zaidi ninaposhiriki mwenyewe kuliko kuwa mtazamaji tu.

Utaratibu wangu wa chai au kahawa ni wakawaida na unaniwezesha kuanza siku au kupumzika vizuri. Asubui napenda kuanza kwa kunywa kikombe cha chai moto. Maranyingi nikiwa kimya kidogo au nikisikiliza mziki mdogo. Nikinywa chai au kahawa na pumzika samahani kwa kujiandaa kisaikolojia kwa siku. Wakati mwingine, napendelea kuwa na kitafunwa kidogo pamoja kama biskwiti au mkate. Kwa kweli kunywa chai au kahawa, nisehemu ya utaratibu wangu wa kujitunza na kufurahia muda wangu.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi na wakawaida. Maranyingi mimi huanza kwa mazungumuzo madogo kusikiliza na kuwaonyesha heshima kwa mtu mwingine. Napenda kuwa mimi mwenyewe bila kujifanya kwa sababu hiyo hujenga uwaminifu pole pole. Pia ninapukutana na watu kupitia kazi, shughuli au marafiki wa pamoja, huwa ninachukua muda kuwafahamu taratibu kwa kweli urafiki mzuri, huwanza na mawasiliano ya kweli na kuelewana.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kuwa na maelewano na heshima kwa wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kusikiliza, kuelewa mahitaji ya watu wake na kuongoza kwa mfano. Pia anapaswa kuwa mkweli mwenye ujasiri na anayejua kufanya maamuzi kwa busara. Uvumilivu na uwezo wa kushirikiana pia ni muimu kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya kila kitu peke yake. Kwa kweli kiongozi mzuri anapewa heshima sio kwa cheo tu bali kwa tabia yake na jinsi anavyo jishughulikia wengine.

Kupunguza matumizi ya plastiki napendelea kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena kama mifuko ya kitambaa au chupa za maji zinazo weza kujazwa. Pia najaribu kuepuka bidhaa zilizofungwa sana kwenye plastiki zisizo za salama. Wakati mwingine hutumia vyombo vya mbao au karatasi badala ya plastiki pale inapowezekana. Pia napenda kutengeneza utaratibu wa kutenganisha taka kuhakikisha plastiki zinazoweza kuchakatwa zinaenda kwenye sehemu sahihi. Kwa kweli lengo langu ni kutumia plastiki kidogo iwezekanavyo na kushirikiana kulinda mazingira.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Kwa mfano, mimi husikiza muziki kupitia simu au kompyuta au kutumia maelekezo ya sauti pale ninapokuwa safarini au nikifanya kazi nyingine. Pia mara nyingine, mimi hutumia programu za sauti kama podcast kufanya taarifa, maarifa au burudani. Teknolojia ya sauti inanifanya nifurahie mambo bila kuangalia skrini kila wakati. Na hunisaidia pia kuokoa muda na kufanya mambo kwa urahisi zaidi.